Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuosha vyombo. Wakati nimemaliza kupika, nikakula na masahani, huwa naacha hivyo vyombo kwenye sinki. Kwa siku tatu ama siku tano, kwa kuwa huwa na chukia sana kushika maji baridi wakati naosha vyombo.